Chumba ninachokipenda, nyumbani huwa ninapenda jikoni. Ninapenda jikoni kwa sababu ndiko kuliko na chakula. Na huwa wakati mwingi huwa napenda kuenda kula chakula huko jikoni huwa ninakumbuka nikiwa nimerudi nimechoka huwa ninafikia jikoni na pale huwa ninakula ama ninapika. Nikiwa jikoni huwa napenda kusikia harufu nzuri na nafurahia sana.

Huwa neno siri naliweka salama kwa kutoliandika kwa sababu nikiliandika ninaweza likaonwa na mtu mwingine na likawa si salama. Au huwa ninalitunza katika kumbu kumbu za akili yangu ambapo ni mimi peke yangu ndio huwa nakuwa ninalifahamu.

Njia ninayotumia kupumzika ni kwa kulala na kinachonifanya nitulie ni uchovu. Nikiwa na uchovu mwingi, huwa mwili unakosa nguvu na huwa ninakuwa nimetulia nimepumzika sina njia ambayo nimejifunza kwa ajili ya kupumzika. Bali tu uchovu huwa unanifanya ni pumzike au mazoezi mazito nikisha maliza kufanya mazoezi huwa ninakuwa nimechoka wakati wa jioni na huwa ninapumzika na baada ya kupumzika huwa naamka mchangamfu na mwenye nguvu.